Ili kuongeza uzalishaji wangu huwa naanza na kupanga siku yangu mapema asubuhi au usiku kabla ya kulala. Napitia vitu muhimu nahitaji kufanya kesho. Sifanyi kila kitu maramoja najiwekea kipaumbele. Ile ni muhimu na kile kinaweza kusubiri. Hiu hunisaidia nisichanganyikiwe nijue nianze wapi. Pili najifunza kuthibiti mtaa. Naepuka sana distractions kama kutumia simu kupita kiasi. Hasa wakati niko kazini au nafanya kazi muhimu. Nikiwa nafanya kazi najitahidi kufocus kwa muda fulani bila kukatazwa. Halafu nachukua break fupi. Hii hunifanya nifanya kazi kwa umakini zaidi na kuchoka kidogo. Pia ninaamini sana kwa kujifunza kila siku. Kama kuna siku sielewe siogopi kuuliza au kutafuta information kuongeza ujuzi hunifanya nifanye kazi fasta na kwa ufanisi zaidi. Najua kadri ninavyoendelea kujifunza ndivyo uzalishaji wangu na unaongezeka. Jambo lingine muhimu ni kujijali mwenye nikilala vizuri nikila poa na nikichukua muda wa kupumzika. Akili inafanya kazi vizuri zaidi. Najisikia nimechoka sana na au stress. Uzalishaji hushuka kwa hiyo balance ya kazi ya pampsika na muhimu sana kwangu. Mwisho najipa motivation ya ndani. Najikumbusha kwa nini nafanya kazi malengo yangu na muda mrefu na wakati unaotegemea. Hiyo hunipa nguvu ya kuendelea hata siku ambazo motivation iko chini. Kwa kifupi uzalisha wangu unaeleseka kupanga nidhamu kujifunza na kujitunza.

Nikipata tatizo kazini huwa sishambuli kwa hasira au papara. Kwanza kabisa natulia najaribu kuelewa tatizo vizuri, najiuliza ni nini hasa kimeenda vibaya. Lini kilianza nikinaadhi sana nani bila kuelewa chanzo huwezi kupata suluhisho ya ukweli. Baada ya hapo nakusanya taarifa naweza kuangalia data, kuuliza wenzangu au kusikiliza maoni ya wale wako karibu na hilo tatizo. Sependi kudhani najua kila kitu. Timu wa kutunasaidiana kuna tatizo kwa angol tofauti. Hapo ndipo naanza kufikiria njia tofauti za kututatua. Kisha nachagua suluisho ilio practical na naanza kuitekeleza hatua kwa hatua. Kama ni lazima kuomba msaada wa kushirikiana. Kiongozi nafanya hivyo mapema nikimaliza napitia tena kuona kama tatizo limetatuliwa vizuri au kama bado kuna marekebisho yanaitajika. Mwisho najifunza kutaka kwa hile tatizo kile changamoto naichukulia kama somo la kufanya nikue kazini ili siku nyingine nikikutanga na hali kama hiyo niwe tayari zaidi na nisirudie makosa yale ya.

Kwa kweli sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa, hasa zile za mabishano au kugombana. Naona siasa mara nyingi huleta tension na kuvunja maelewano, na mimi napenda amani na kuelewana. Lakini hiyo haimaanishi sifuatilii kinachoendelea. Napenda kuwa informed, nijue ni nini kina nifanyika nchini na jinsi kinaadhiri maisha ya watu. Nikiwa nazungumza kuhusu siasa napendelea iwe kwa njia ya heshima na akili sio kushindana na nani yuko sahihi napenda more kuzungumzia maendeleo salama na mambo yanayoweza kuboresha maisha ya watu kuliko kushabikia vyama au watu fulani.

Shuleni somo nililopenda zaidi lilikuwa kiswahili, nilipenda jinsi ilinisaidia kujieleza vizuri kuandika na kuelewa hadithi na mashairi, ilikuwa somo ambayo ilinipea ile nafasi ya kutumia mawazo yangu na ubunivu, na siku hizi pressure sana kama masomo mengine pia nilifurahia kujifunza kupitia kiswahili ju ya maisha utamaduni na maadili. Ilikuwa rahisi ku conect na kile kilicho kuwa nasoma na waalimu wengi walikuwa wanaeleza kwa njia ya kuvutia. Ndiyo maana hadi leo napenda sana kuzungumza na kuandika kwa kiswahili.

Kwa kawaida, natumia kompyuta zaidi kwa kazi na mawasiliano kwa kazi hutoa nafasi ya kufanya mambo haraka, kupanga, kuandika ripoti, kuangalia data na kupanga ratiba. Kompyuta inanisaidia kuorganize na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko kutumia njia ya mikono tu. Pia natumia kompyuta kufuatilia habari za na kujifunza kitu kipya. Internet ni hazina kubwa ya maarifa na napenda kusoma nakala, kutazama video za elimu na kujifunza skills mpya zinazoweza kunisaidia kazini au maishani. Kwa hiyo, kompyuta siyo tu chombo cha kazi, bali pia ni chombo cha kujenga ujuzi na ufahamu. Kwa upande wa mawasiliano, natumia kompyuta kutumia barua pepe, kusalimiana wenzangu, au kushirikiana kwenye miradi ya mtandaoni. Hii inanisaidia kuendelea na mambo hata kama hatuko pamoja kimwili. Kwa kifupi kompyuta kwangu ni chombo cha kazi kujifunza na kushirikiana inaweza maisha yangu ya kila siku ya kuwa rahisi na yenye tija.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamiii lakini si kwa kupitiliza naitumia zaidi kwa kuwasiliana na marafiki na familia kufatilia habari na kujivunza fitu vipya. Mitandao kama whatsapp hunisaidia kuendelea kuwasiliana kwa uraisi hasa na watu wa karibu. Pia natumia mitandao ya kijamii kupata maudhui ya elimu na burudani kidogo. Naeza kuangalia video fupi, kusoma post zenye maana, au kufuatilia watu wanaoniingisia maarifa. Lakini najitahidi kutosoma sana juu najua muda unaweza kupotea haraka. Kwa ujumula mitandao ya kijamii kwangu ni chombo cha mawasiliano kujifunza siyo kitu cha kunichanganya au kuniondolea focus.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenyeamani, uthabiti na maana. Natamani kufika mali naweza kusema kazi yangu inaleta matokeo. Familia yangu iko salama na yenye furaha. Na mimi mwenyewe niko sawa kiakili na kimwili. Sii ndoto ya haraka mbali ya kujengwa hatua kwa hatua. Pia nina ndoto ya kujitegemena kusaidia wengine. Nataka kufanikiwa kazini. Na kujiweza kusaidia familia kuinua watoto wangu vizuri. Na hata kukuza maisha yangu wengine kwa njia chanya. Kwangu mafanikio si pesa tu. Bali ni kuwa na uwezo wa kuleta tofauti hata kama ni ndogo zaidi ya hayo yote ndoto yangu kuishi maisha ya waminifu, heshima na kuridhika moyoni. Kufanya bila ninachoamini kulala usiku nikiwa na amani ya nafsi. Na kuamka kila siku nikiwa na sababu ya kushukuru hiyo ndiyo ndoto yangu kubwa.

Kwa kweli spindi sana kuvaa vipuli napendelea style hiyo raisi na natural bila vitu mingi najisikia comfortable zaidi bila vipuli na hiyo ndiyo inanifaa kulingaana personality yangu lakini pia sinashida na mtu muingine kuvaa vipuli kila mtu anastyle yake kwangu mimi u raisi na comfort ndiyo muhimu zaidi kuliko kujaribu kuwonekana kwa namna fulani.

Ndiyo, mimi napenda kusherehekea mafanikio ya timu. Kwa mfano, wakati timu yangu inaposhinda, napenda kusherehekea pamoja na marafiki au familia. Kuzungumza kuhusu goli, lililo fungwa, mbinu zilizotumika, na kufurahia ushindi pamoja. Hii inafanya ushindi kuwa na thamani zaidi, siyo kwa sababu ya goli pekee, bali kwa furaha kushiriki na wengine. Pia kusherehekea mafanikio kunanifanya nijisikie kama sehemu ya timu hiyo. Hata kama mimi sichezi ni hisia nzuri sana kuwa na ushirikiano wa furaha ya pamoja iki.

Mimi na shugulikia udhaifu wangu kazini kwa kuanza kujitambua mwenyewe. Nikigundua eneo ambalo siko imara sana, huwasiyebuki bali na likubali na kutafta njia ya kujiboresha. Naweza kuuliza ushauri kwa wenzangu wenye usoevu zaidi, hau kujifunza kupitia kusoma na mafunzo madogo madogo. Pia napeta kujipanga vizuri na kujipa muda wa kufanya mazoezi kwenye maeneo niliodhoofika. Badala ya kujilaumu kwa kufanya hivyo, udhaifu wangu ungeuka kuwa nafasi ya kujifunza na kukua na kazini inanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kujiamini.

Kwenye USA napenda kutembelea New York City kwanza. Mji huu ni wakushangaza kwa sababu una mchanganyiko mkubwa wa maisha ya kisasa sanaa sanaa historia. Napenda kuona Times Square, Central Park na pia kuonja vaibu kila kona ya jiji hili. Ninge penda kutembelea Los Angels. Hasa kwa sababu ni kitovu cha cinema na burudani. Kuona Hollywood na magari mazuri kwenye street Los Angels kunivutia sana. Na kama muda utaruhusu, ningependa pia San Francisco kuona Golden Gate Bridge na hali ya hewa ya kupendeza ya pwani. Kwa jumla USA ina miji mingi yenye burudani na nafasi za kupendeza. Na nigefurahia kile kipande cha mji kutembelea.

Chai yangu ya chadi ni nayo penda ni chai ya masala yenye tangawizi kidogo na mdalasini. Napenda jinsi inavyo toa harufu mzuri na inavyo nipa nguvu mwanzoni mwa siku. Mara ingine napenda kuongeza asali kidogo ili iwe tamu kidogo na iwe ya kustarehesha zaidi. Kila asubuhi na kunywa kikombe cha chai hiyo kunifanya ni jisikie tulivu na tayari kwa siku. Na pia ni muda mzuri wa kutulia kidogo kabla ya kuanza shughuli.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za tukio mara kadha. Kwa mfano nimenunua tikiti za michezo ya football na basketball, pia mara nyingine kwa tamasha za muziki. Napenda kununua tikiti mapema ili nipate vitu, viti vizuri na kuwa na uhakika wa kuhudhuria. Kuna furaha kubwa ya kuenda kwenye tukio hilo kwa sababu unapata hisia ya moja kwa moja za burudani, shauku ya wafuasi wanzako na mazingira ya kusherehekea pamoja na wengine. Ni tofauti kabisa na kuangalia tu kwenye tv.

Nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa. Napenda sana kuangalia michoro, sculpture na sana sana za kisasa. Kila maonyesho huwa na kitu cha kipekee cha kuelimisha na kuimarisha na kunipa nafasi ya kuona mitazamo tofauti ya wasanii. Napenda pia kuhudhuria maonyesho haya na marafiki au familia. Tukizungumza kuhusu kazi zinazovutia rangi na hisia zinazotolewa na sanaa hizo. Wakati huo najisikia kufurahi na huamshwa kwa kuona ubunifu wa watu wengine.

Stadium muhimu kwa kazi yangu ni mpangilio mzuri na usimamizi wa muda. Hii ni muhimu kwa sababu inanisaidia kuhakikisha kazi inafanywa kwa wakati, bila stress, bila kupoteza vitu muhimu. Pia study ya mawaziliano ni muimu sana. Kwani inasaidia kuelezea mawazo vizuri, kushirikiana wenzangu na kutatua matatizo kwa urahisi. Aidha stadi ya kujifunza haraka na kubadilikia pia ni muhimu. Hasa pale mambo yanapobadilika kazini au teknoloji ya mpyq inapotumika kwa pamoja. Sted hizi husaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo ya m timu na yangu bina.

Mimi nawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia uwazi ya heshima. Mara nyingi tunatumia whatsap au simu kwa mawasiliano ya haraka. Na pia pepe hao mikutana midogo pale panapo hitajika maelezo zaidi. Napenda kusikiliza maoni za watu kupeleka kutoelewana kwangu mawasiliano mazuri ni muhimu sana kwa sababu ya najenga ushirikiana kuaminiana na kufanya kazi yaendelea vizuri bila migogoro.

Ndiyo, napenda kupiga picha nikiwa nje. Napenda sana kupiga picha za mazingira kama miti, anga machweo na maeneo yenye madhari nzuri. Inasaidia kuifadhi kumbu kumbu na pia kunifanya nione uzuri wa vitu vidogo ambavyo watu wengi upita bila kuzingatia. Wakati mwingine napenda pia kupiga picha za watu nikiwa na marafiki au familia. Asa zile za kawaida bila kupanga sana. Kupiga picha unipa fura na unisaidia kujieleza kwa njia ubunio.